Huwa na sasisha au ku update vifaa vyangu vya kielektroniki kama vile simu na kompyuta. Kila mara pale ambapo inanionyesha ujumbe kwamba natakiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo nitafanya update pale ambapo inaonekana natakiwa kufanya hivyo.

Napenda zaidi kufanya kazi nikiwa pekee yangu kwa sababu kwanza inanipa ubunifu wa kufikiri mbinu mbalimbali ambazo naweza kuikamilisha kazi lakini pia napenda kufanya pekee yangu kwa sababu nakuwa mfanisi naweza kukamilisha majukumu yangu kwa wakati. Tofauti nikifanya na wengine kwa sababu wengine wana tabia ya kuwa na uvivu.

Ninaimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasistiza watu watambue kwamba, tukiwa kama timu, kila mtu ana kitu cha muhimu sana, cha kuchangia ili kuweza kuleta maendeleo ya timu. Kwani nawahimiza watambue umuhimu wao na mchango wao katika kushirikiana kwa pamoja.

Ninapenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwanza kwa sala maalumu ili kumshukuru Mungu kwa kuendelea kuwa hai. Lakini mara nyingi huwa nakuwa peke yangu kwa sababu mara nyingi inaangukia kipindi nikiwa kazini. Sherehe ya siku kuu yangu ya kuzaliwa ninayoipenda zaidi ni sherehe ambayo nililetewa zawadi na marafiki. Ninapendelea zaidi keki lakini mara nyingi ni lazima niletewe na marafiki. Zawadi ambayo ningependa kuipokea siku ya kuzaliwa ni zawadi yoyote ile. Siwezi kuchagua kwa sababu mtu anaamua kukupa kitu chochote.

Ninapenda kuendesha baiskeli hasa baiskeli ndogo ya gear kwa sababu kwanza kuendesha baiskeli ni zoezi linaloimarisha mwili, pumzi na kumfanya mtu awe imara zaidi lakini pia baiskeli inaweza ikanifanya nikashiriki mashindano mbalimbali kwa kiujumla ninapenda kuendesha baiskeli.

Ninawapenda waandishi wa vitabu wanaoandika vitabu vinavyohusu makala ya kiuchunguzi katika matukio mbalimbali ya kusikitisha yaliowai kutokea lakini pia napenda vitabu vinavyo husu maswala ya ushauri hasa katika maendeleo binafsi na maendeleo ya kiuchumi.

Sehemu ya kihistoria ambayo ningependa kutembelea ni kwa upande wa Tanzania, mabaki ya chief mkwawa kule kalenga ni eneo ambao ningependa kuenda kwa sababu linanipa historia ya mtawala huyu aliyeweza kupambana na wajerumani kipindi hicho.

Huwa nafuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu kwa namna moja ama nyingine yaathiri ustawi na maendeleo ya nchi yetu. Uwepo wa matukio ya kimataifa kama vile sikukuu ya wafanyakazi. Inatupa picha ya namna gani wenzetu huko kwenye mataifa mengine wanafanya. Na sisi kama nchi tunatakiwa kufanya nini.

Ninapenda sana hadithi za ajabu kwa sababu kwanza zinasisimua, zinafundisha, lakini pia zina jenga picha fulani ya kihisia wakati ukiwa unazisikia. Ni hadithi fulani zenye kuleta msisimko, hasa ikiwa msimliaji, anazijua vizuri.

Kitu kinacho fanya kuwa mazingira ya kazi kuwa mazuri kwanza ni miundombinu. Ujenzi uliokamilika, ofisi iliyokamilika, na vifaa vyote vinavyohitajika vinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Lakini upatikanaji wa huduma za muhimu mtu wa wapo kazi ni kama maji, choo, chakula. Ni vitu vya msingi sana vinavofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Ine kufutia na nao tamanisha mtu yote iliku tamani kufanya kazi.

Huwa nahifadhi picha zangu mtandaoni haswa kutumia Google photos na Google drive nikilinga, nikihusianisha na barua pepe yangu au email address. Nafanya hivyo kwa sababu kifaa cha simu ninacho kitumia, kinaweza kupotea. Lakini nikiwa na email yangu, nitaingiza sehemu yeyote na nitaweza kupata picha zangu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya perfume, hasa isiyokuwa kali, ni harufu ya kawaida, na manukato ninayopenda. Ni manukato ndiyo ninayopenda zaidi. Kitu ambacho nakumbuka ni kuwamba najihisi kuwa nadhifu, wakati nikiwa napata harufu ya manukato na inanikumbusha zawadi ya manukato ambayo nimewahi kupewa na nikipata harufu hii basi najihisi niko nadhifu na niko msafi.

Ndiyo huwa ni napiga kura kwa sababu kwanza ni haki yangu kikatiba na kisheria na pia nimetimiza umri sahihi wa kupiga kura. Lakini pia ni haki yangu kupiga kura kwa sababu ninamchagua kiongozi ambaye naona anafaa, anabeba maono na anaeza kuisaidia nchi kufika sehemu ambayo tunatarajia hasa katika nyanja ya kimaendeleo.

Mafunzo ambayo ningependa kuyapata kazini ni mafunzo ya kuhusu kuanza kazi mpya sababu ukiwa kama mwaajiriwa mpya kwenye eneo la kazi na huna uzoefu wa kufanya kazi, unahitaji kupewa mafunzo. Semina ielekeze, namna ya kufanya kazi, taratibu za kufuata, vitu vya namna hiyo ni kitu cha muhimu sana. Kwani mafunzo ambayo ningetamani kuyapata mahala pa kazi.

Ninapenda zaidi kuchora kuliko kupaka rangi kwa sababu nina kipaji cha uchoraji, naweza kuchora maandishi, kuchora picha za wanyama, na picha za vitu mbali mbali kadri ninavyoziona, na kuziremba pia, napenda zaidi kuchora kuliko kupaka rangi.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai. Pamoja na vitafunio, vinaweza kuwa maandazi, vinaweza kuwa keki, vinaweza kuwa chapati, au chochote kile ambacho kitakuwa kimeandaliwa kwa hiyo. Kinywaji kikuu ambacho nakipenda sana wakati wa asubuhi ni chai.

Napenda kusafiri kwa kutumia ramani kuliko GPS kwa sababu bado sina uwelewa kamili wa matumizi ya GPS. Kuwa ninapenda zaidi kutumia ramani, Google Maps, kusafiri sehemu moja kuenda sehemu nyingine. Hasa ninapokuwa silijui sehemu ambayo naenda. Kwa hii ina nisaidia kufika sehemu ambayo naenda kiurahisi zaidi.

Zoea zuri mbalo nimelijenga kwenye maisha yangu ni zoea la kusaidia watu na kuwa na nidhamu kwa kila mtu. Nimelijenga hivi nikiamini kwamba watu ni mtaji na watu ni sehemu ya kunisaidia kufika mahali fulani. Kwahiyo naonyesha nidhamu lakini pia nawasaidia pale ambapo watahitaji msaada wangu.

Baada ya siku ndefu au siku yenye majukumu mengi huwa napumzika kwanza kwa kuwai kulala mapema. Lakini pia nahakikisha kwamba nimeoga na kupata chakula chenye kujenga afya, kwa kuwa najua siku ilikuwa ndefu, nimetumia nguvu kubwa kwaio nahitaji kupumzisha mwili kwa ku upa pia chakula chenye virutubisho vya kutosha.

Hali ya hewa ya leo ni mchanganyiko wa jua na mawingu lakini pia inatarajia pengine kunaeza kunyesha. Najisikia joto la kawaida, sio joto kubwa na wala sio baridi. Kutokana hali ya hewa nimevaa tu t-shirt na suruali ya kawaida naipenda aina hii yaa hali ya hewa kwa sababu haina joto kubwa. Katika hali ya hewa na mnahii naruhusu kufanya shuguli mbali mbali, shuguli za kilimo za biyashara. Kwa hini naipenda kabisa hali ya hewa. Ni hali ya hewa nzuri kabisa.

Hekima kubwa niliyojifunza kwenye maisha ni kuwa na busara. Kuwa na busara, kuwa na nidhamu na kuacha kiburi. Kwa sababu mtu yeyote asiyekuwa na nidhamu, asiyekuwa na ushupavu wa kuwa na nidhamu kwenye maisha, hawezi kufanikiwa. Kwa hiyo ni hekima kubwa niliyojifunza kwenye maisha.

Ninapenda kutembea kwa miguu, kwa sababu kutembea kwa miguu ni sehemu ya zoezi, ni kuimarisha mwili, lakini pia ni kupunguza gharama. Kutembea kwa miguu ni rahisi zaidi kufika maeneo ambayo pia huwezi kufika kutumia vyombo vya usafiri kama magari na pikipiki.

Nikiwa nahitaji msaada kazini, huwa ninawasiliana na watu ambao tayari wamenitangulia kazini, yamkini wana uzoefu zaidi kuliko mimi. Kwaio ninapenda kuwa uliza watu ambao tayari wana ujuzi mwingi kuliko mimi, maeneo ya kazi. Hivyo ndivyo navoeza kutatua matatizo yangu.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo hicho kifaa ni simu, cha pili ni computer. Kwa nini simu? Kwa sababu simu ni kifaa cha kiteknolojia ambacho kinatumika sana kwa ajili ya kuwasilisha mawasiliano. Kurahisisha mawasiliano kati ya watu ambao wako mbali. Kwahiyo bila simu kwa kweli inaeza kuwa ngumu kabisa kushindwa kuishi.

Huwa ninavaa saa, kwa sababu kuvaa saa kunaonyesha unadhifu, kunaonyesha umakini, lakini pia kunaongeza thamani ya mtu. Kwani napenda kuvaa saa, hasa saa ya mshale, kwa ajili pia ya kujua muda, kwamba niko eneo fulani ni saa ngapi na natakiwa kufanya kitu gani.

Mahali pazuli ambapo nimewai kusafili ni mbuga ya wanyama. Nilienda kwenye mbuga ya wanyama kuona wanyama wanao vutia. Wanyama kama twiga, tembo, simba. Nikafurahi kweli kwa sababu mbuga ya wanyama, ina mimea ya asili na kuna wanyama wanao vutia.

Ndio nimewahi kwenda tamasha la mziki, kuhudhuria muziki ambao ulikuwa unafanyika, ilikuwa ni ufunguzi wa chuo, na wanafunzi wote tulikuwa ni waalikwa, wanachuo wale tunaoanza masomo. Kweli nilifurahi kuwepo kwenye tamasha la muziki kwa sababu ya namna wasanii walivyo fanya muziki wao.

Utaratibu wangu wa asubuhi umekaa kwa namna hii mara, ni napoamka tu huwa namshukuru Mungu kwa kunilinda usiku mzima na kuiombea baraka siku mpya. Lakini baada ya hapo, ninafanya usafi binafsi, ikiwemo kuoga na kupiga mswaki, then nitapata kifungua kinywa au breakfast, ambayo ni chai. Baada ya hapo, huwa napenda kuamka sasa saa kumi na mbili ya asubuhi, mapema kabisa kwa ajili ya kuwahii kazi. Na kabla ya kuondoka lazima nahakikisha nimefanya usafi ya nyumba yangu. Na asubuhi yangu huwa najihisi amani, nikishakamilisha majukumu yangu ya kila siku.

Kinacho nipa motisha zaidi kazini ni kutambuliwa na kuheshimiwa kwa kazi yangu. Hivyo ndio vitu vikubwa vinavyo nipa motisha zaidi kazini. Kutambuliwa kwamba kazi yangu ina mchango mkubwa na taasisi inakuwa kupitia mimi, ni kitu kizuri kinacho nipa motisha ya kuendelea kufanya kazi zaidi.

Kazi ya nyumbani ambao siipendi na naichukia siwezi kuifanya vizuri ni kazi ya kuosha vyombo. Hasa kusugua masufuria. Kwa sababu yana ugumu fulani, tofauti na kuosha vyombo vya kawaida. Kwa hiyo nina ninaichukia kazi ya kusugua masufuria.

Chakula nachopenda kula zaidi jioni ni chakula laini, inaeza kuwa ndizi, viazi, ili basi nitakavolala usiku mwili wangu upate kupumzika vya kutosha. Kwa sababu kula chakula kigumu sana wakati wa usiku, inakuwa ni changamoto kwenye kutunza na kudumisha afya.